Jioni ninapenda kupumzika kidogo baada shughuli za siku, huwa nafanya usafi, kula chakula cha jioni na wakati mwingine kusikiliza muziki au kuzungumza na familia. Nahisi furaha nasikia kutulia moyoni na akili wakati ninapumzika. Ninapoenda kulala nahakikisha nimeyanywa maji yangu, kisha naenda kulala.

Timu ninayo penda ya mpira wakirugby ni U.S. Eagles kwa sababu wanafanya vizuri kimataifa na wanavutia kuona wanapo shirikiana kama timu. Nakumbuka mchezo mkuu waliofanya dhidi ya New Zealand uliokua mzuri sana. Kwa upande wangu, napenda mchezo wa rugby union zaidi na daima nimewahimiza wachezaji wangu wanapocheza kwa umakini, mshirikiano na nidhamu.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwa na sherehe ndogo na familia na rafiki wangu wakaribu, mara nyingine hukua na keki, vinywaji na burudani kidogo. Mara nyingine napenda kupumzika na kufurahia muda wangu kibinafsi, sherehe hii hufanya nijisikie furaha, kudhaminiwa na kuunda kumbukumbu mzuri.

Kupunguza plastiki napenda kutumia mifuko ya kitani, vyombo vya kio au chuma. Na kuepuka bidhaa zisizo lazima kama plastiki. Hii hunisaidia kulinda mazingira na kuhakikisha dunia yetu inabaki kuwa safi kwa vizazi vikujavyo badae.

Kwanza ninapoanza kazi, hupanga kazi za siku hiyo. Kuangalia maitaji muhimu na kuamua ni lipi, nitakayo fanya kwanza. Pia kuangalia barua pepe na ujumbe muhimu. Kisha kuanza kazi kwa utulivu na umakini ili siku yangu ise ya tija na nimalize majukumu yote kwa wakati.

Ndiyo nina miwani kwa sababu hunisaidia kuona vizuri na pia kulinda macho yangu. Huvaa wakati wa kazi au kusoma. Na pia wakati wa shuguli nyingine, zinazo hitaji makini. Miwani hii hunifanya nijisikie raha na kuhakikisha macho yangu yanalindwa vizuri.

Zoezi nzuri ni nilojenga ni tabia kupanga siku zangu za kazi mapewa kila asubuhi. Hii imenisaidia kuwa na utulivu, kukamilisha kazi kwa wakati na kuongeza tija. Pia imenifundisha nidhamu, kujitambua na kushughulikia changamoto kwa mpangilio mzuri.

Ningependa kujaribu mchezo wa rock climbing kwa sababu ni changamoto ya mwili na akili. Mchezo huu nahitaji umakini, nguvu na mbinu sahihi ya kufanya moyo wangu kupiga kwa msisimko. Pia umeniwezesha kujifunza kushirikiana na wengine na kupunguza hofu.

Chakula ninachokipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda chakula hicho sana. Mara ya kwanza nilichokikula nilikula kwenye hoteli ambayo nilienda siku ya kwanza. Nilipenda chakula hicho wakati nilikula na ugali. Mara ya mwisho kula ilikuwa jumapili.

Ninaweka malengo yangu ya kila mwezi kazini kwa kutathmini kazi nilizopita. Kisha kupanga malengo yanayoeleweka na yanayoweza kufikiwa. Kugawa malengo hayo kwa kazi ndogo, ndogo, kila wiki. Na kufuatilia maendeleo ili kuhakikisha ninatimiza kwa wakati.

Napenda majira ya masika kwa sababu hali ya hewa hua nzuri. Wakati huu nafanya shuguli kama kulima na kutembea nje. Shuguli ninayoipenda zaidi ni kuona mazingira yakibadilika kuwa kijani. Hali hewa ya masika huifanya nijisikie mwenye furaha na amani.

Neno siri langu huniwezesha kuwa salama kwa kuchagua mchanganyiko wa herufi, nambari, na alama maalumu. Sio rahisi kudhaniwa na huwa nabadilisha mara kwa mara. Ili kulinda akaunti zangu na pia naifadhi nenosiri langu kwa njia salama na kuhakikisha halichanganyiki na wengine.

Ningependa kutembelea pyramids za misri kwa sababu ni sehemu ya kistoria yenye hadithi za zamani na ustarabu wakali. Kutembelea sehemu kama hii hunipa msisimuko, kunifundisha historia na kunifanya niwe mtazamo mzuri wa jinsi binadamu walivyokuwa na uvumbuzi wakali.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni burudani yenye afya. Kuogelea kuna saidia kuimarisha mwili, kuboresha stamina na kunifanya nijisikia mtulivu na mwenye furaha. Pia ni njia nzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu na kushugulikia msongo wa mawazo.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu kabla ya kulala kila siku. Ili kuhakikisha kinachaji kamili kwa siku inayofwata. Hii husaidia kuepuka matatizo ya umeme na kuhakikisha kifaa kinafanya kazi vizuri bila kukosa nguvu.

Kulilinda mazingira na punguza matumizi ya plastiki, tupa taka kwenye sehemu sahihi na kupanda miti kadri wezavyo. Pia huchagua kutumia njia za usafirishaji zinazo punguza uchafuzi wa hewa na kuelimisha wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira.

Napenda kutumia simu kila siku kwa masaa tatu au nne. Hasa kwa wasiliano, burudani na habari. Programu zinazo zitumia zaidi ni WhatsApp, Instagram na YouTube. Simu yangu ya kwanza ilifundisha kuwasiliana. Simu inayonisaidia maisha yangu. Lakini mara nyingine huzimwa kupumzika au kufanya kazi.

Somo ninalolipenda shuleni ni somo la biolojia kwa sababu inamafundisho mengi, inanifundisha kuhusu mwili wangu, inanifundisha kuhusu wanyama na pia inanifundisha kuhusu mimea. Mimi huipenda sana somo hilo kwa sababu unifundisha mengi kuhusu maisha yangu.

Wakati napenda kustarehe, napenda kusikiliza muziki au kuangalia filamu, kutembea nje au kupumzika tu nyumbani. Pia napenda kushirikiana na marafiki au familia kufanya shughuli za burudani. Hii hunisaidia kupumzika akili na mwili.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini napanga kazi zangu mapema na kuwa makini na malengo yangu na kuzingatia muda. Napenda kugawa majukumu kwa hatua ndogo ndogo, kutumia teknolojia na mbinu bora na kuepusha vishawishi vinavyoweza kuchelewesha kazi.

Ninapenda mahali ninapoishi kwa sababu ni tulivu. Salama na pana fursa ya kufanya shugli mbalimbali. Kuna majirani wema mazingira ya kijani na nirahisi kupata huduma muhimu kama maduka, shule na hospitali. Mahali hapa hunifanya njisikie furaha na utulivu.

Napenda kipindi cha televisheni, cha habari na elimu. Kwa sababu, hunifundisha mambo mapya, kunisaidia kufahamiana na matukio ya dunia na kunipanua maarifa. Pia, napenda kipindi cha burudani mara nyingine. Hasa filamu au vipindi vya vichekesho.

Nguvu zangu kazini ni bidii, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na wenzangu. Pia ni na nguvu ya kujifunza haraka, kushugulikia changamoto kwa utulivu na kutimiza kazi kwa ubora. Nguvu hizi uniwezesha kufanikisha malengo ya kazi na kuchangia mafanikio yatimu.

Kwa kawaida, ninaenda hospitali marambili au tatu kwa mwaka kwa uchunguzi wa afya ya kawaida au chanjo. Hii huniwezesha kuhakikisha afya yangu inabaki njema na kugundua matatizo mapema kabla hayajawa makubwa.

Kuunganisha kazi na maisha ya kibinafsi kunaitaji kupanga muda vizuri. Kuweka mipaka ya kazi na binafsi na kutumia asubuhi na jioni kwa mazoezi Hobby na familia. Kazi ifanyike kwa makini mchana huku muda wa kupumzika na kulala ukihakikisha afya na amani binafsi zinadumishwa.

Nimejifunza kwamba maisha yanahitaji uvumilivu, bidii na kujithamini. Si kila jambo huenda kama tunavyopanga, lakini kila changamoto hatufundishi kuwa imara, kujifunza kutokana na makosa na kuendelea mbele bila kukata tamaa.

Ninashughulikia mabadiliko ya kazi kwa kuwa mvumilivu na mwenye mtazamo chanya, kujiandaa mapema, kujifunza mambo mapya na kukubali mabadiliko kama fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu.

Leo hali ya hewa ni mzuri kabisa hapa nairobuli. Ikiwa na jua na mawingu machache tu, joto mchana ni la wastani si joto kali wala baridi sana. Na usiku ni wakupendeza kidongo. Anga ni safi na upepo mwepesi unavuma. Jambo linalofanya siku kuwa ya starehe na rahisi kushughulikia. Hali hii ni ya kupendeza kwa sababu inafaa kwa shughuli za nje kama kutembea, kufanya mazoezi au kukaa nje na familia na marafiki bila kujisikia joto au baridi kali.

Napenda kula chakula chenye ladha tamu na lisilo nzito jioni, kama pilau, ya kuku, samaki wa kukaanga, wali wa nazi, au mboga ya kijani pamoja na ugali. Hii ni chakula kinachonipa nguvu bila kunisababisha uzito, na pia ni chafurahisha kwa familia au wakati wa chakula chajioni kilicho tulivu.

Kinachonipa motisha ya kazi ni malengo wazi, mafanikio madogo ni napoyafanikisha na kuthaminiwa kwa juhudi zangu. Pia napata motisha ni napokuwa na matarajio ya kuboresha maisha yangu. Kujifunza mambo mapia au kusaidia wengine kupitia kazi yangu. Mazingatio haya uniwezesha kuendelea kwa bidii na kushukuru kila hatua dogo ya maendeleo.

Ndio, napenda kupika sana. Kupika kunanifurahisha kwani huniwezesha kujaribu ladha mpya, kuunda vyakula vya kipekee na kushirikiana na familia au marafiki. Pia napenda kuona jinsi chakula kinavyoandwa kutoka kwa viambato rahisi hadi kuwa chakula kitamu kinachoridhisha wote.

Mafanikio ninayo yatamani binafsi kazini ni kufanikisha malengo niliyoyapanga, kukamilisha majukumu kwa ubora na kuona matokeo chanya ya kazi yangu. Pia napenda pale ninapodhaminiwa kwa juhudi zangu napata motisha na ninapoweza kusaidia wengine au kuboresha mazingira ya kazi.

Ningependa kupata mafunzo ya kuboresha ujuzi wa kazi hasa katika mawasiliano, matumizi ya teknolojia na usimamizi wa muda. Mafunzo hayo yangeniongeza ufanisi kazini, kujiamini na uwezo wakushirikiana vizuri na watu wengine.